Mazingira nddo mazingira ya kazi iwe nzuri lazima kuwe na maelewano, kuwe na upendo, kuwe na amani na ushirikiano. Palipo na ushirikiano ndipo kazi itakapo fanyika haraka haraka na kwa urahisi. Ndiyo maana ukitaka mazingira ya kazi yawe mazuri unafaa kuwa na ushirikiano, upendo na amani.

Programme ya simu ambayo mimi hutumia ni programu ya mtandao wa Facebook, mtandao wa Instagram na mtandao wa TikTok. Hizo tatu sana sana huwa napenda sana kutumia kwa maana kuna habari yote ambayo nahitaji mlendani.

Napenda chakula chenye ladha ya kuku kuku ndicho chakula ambacho mi nakipenda sana nakipenda zaidi maana kuku ni raisi ni mtamu na ladha yake haina haina ubaya ladha yake iko sawa na barabara kabisa.

Ndiyo, maoni ndiyo mtandao. Usiposoma maoni, hakuna kitu ambacho utajua. Maoni ndiyo kila kitu, maoni hufuraisha. Kuna maoni zingine zinafurahisha na kuna maoni zingine hazifurahishi. Ila lazima uvisome vyote ili kujua ni gani utaenda nayo. Lakini maoni ya mtandaoni huwa sana na huchekesha sana.

Ndio, mimi hufanya mazoezi ya kila siku. Napenda kufanya mazoezi ya gym. Maana huwa nafanya mazoezi kwa sasa kwa mwili, kwa tumbo. Nataka tumbo yangu ipungue, iwe kidogo. Ndiyo maana mimi naendanga kwa gym. Naendanga mazoezi mara tano kwa wiki napumzika mara mbili. Napenda kufanya mazoezi wakati wa asubuhi na wakati wa jioni na baada ya mazoezi mimi hujihisi niko sawa sana Mara kwanza haikuwa rahisi ila ukizoea ni ivo.

Somo la kiswahili, nilipenda somo la kiswahili sana, maana hiyo ndiyo lugha ya taifa letu na pia kiswahili ni rahisi sana na kiswahili ni kitamu sana. Kiswahili ilikuwa ndio somo nilikuwa nalipenda zaidi, maana halikuwa kigumu kama hisabati.

Huwa nawapa njia mwafaka ya kupata kazi mbali mbali ili wasikae tu chini na pia nawatia moyo kwa maneno ambayo ni ya busara na maneno ambayo itawafanya wahisi vizuri na kuwatia moyo kuendelea kufanya kazi na bidii ili waweze kuongezeka kwa viwango.

Napenda kuenda madukani siku ya soko ambayo ni siku ya jumamosi. Maana siku ya jumamosi soko vitu hua bei beichini sana, bei sighali, bei iko chini na vitu mpya mpya ndio hua vinaletwa sokoni siku ya jumamosi. Ndio mana napenda kuenda madukani hilo siku.

Kutoka kwa watu wengine, mii hupokea maoni yao kulingana na maoni ambayo nafaa kuipokea. Kama ni maoni ambayo hainifai kabisa, siwezi kubali ila kama ni maneno ambayo inayonifaa naweza kukubali na kukubaliana nao ila kama maneno hainipendezi, siwezi kubaliana nayo.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Nimewahi kuenda tamasha la muziki Nairobi kasarani. Mwimbaji maarufu ninayempenda. Alikuja, nikanunua tikiti, nikaenda. Na nilifurahia sana maana. Nilifurahi sana kumuona mwimbaji huyo na kuimba nyimbo zake nikimuona.

Napenda kucheza mchezo wampira Mchezo wampira nimeucheza tangu ututoni Nanaufurahia sana Napenda kucheza namba mbili Maana huo ndio namba nimecheza Toka tu bado niwe mtoto Napenda timu kadhaa kadhaa Napenda harambee stars ya Kenya na pia mimi hufuatilia Manchester United.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto sana, maana watoto ni baraka kutoka kwa mungu na watoto huwa hawana hatia. Watoto huwa ni watu wazuri sana, wanapenda kusema ukweli na ni wazuri. Mi napenda kucheza na watoto, napenda watoto zaidi.

Na upenda mwezi wa februari, kwa mwaka mzima na upenda mwezi wa februari maana mwezi yu wa februari ni mwezi wa kuzaliwa kwangu huwa na sherekea kuzaliwa kwangu na huwa naongezeka miaka Ikifika februari mwakani, huwa na furai sana kwa maana huwa inakua maisha angu inaanza upya.

Napenda kupaka rangi, maana kupaka rangi ni rahisi sana kushinda kuchora, kuchora inahitaji talanta na utaalamu na ukuwe unapenda kuchora Ila mii sipendi kuchora na sina hiyo talanta, lakini kupaka rangi ni raisi na unamtu yeyote anaeza paka rangi.

Nimewahi kusafiri pwani, nilisafiri kwa ndege, nilienda na familia yangu kutulia na kuona mandhari ya pwani, tulisafiri hadi Mombasa kwa ndege, baada ya kusafiri tulifika salama, tukaona mpwani, tukajivinjari kwa bahari, tukakunywa madafu, ndiyo na tulifurahi zaidi.

Napenda filamu ambavyo viko na mafunzo, mafunzo ya duniani, mafunzo mbali mbali. Sipendi filamu ambazo havina mafunzo na, na pia napenda filamu za vita. Napenda kuona watu wakishindana, wakishindana nguvu, wakipigana hapa na pale.

Wakati wa furaha mi hujifurahisha kwa burudani ya mziki Maana napenda mziki, napenda kupiga densi na kucheza wimbo ambao naupenda wa bongo Ila wakati napo utaka kujifurahisha huweka wimu nyimbo za bongo na nanavisikiliza.

Ndio napenda kuvaa kofia maana kofia huzuia baridi na pia kuna kofia ambavyo ni vya kung'ara unatokea vizuri kofia ambazo zimeekwa vitu vizuri vimerembeshwa kuna kofia aina hizo na huwa vinakaa vizuri sana kuliko kuzia baridi kuingia kwenye kichwa.

Mimi hushugulikia udhaifu wangu kazini kwa huwa naanzia nyumbani. Udhaifu huwa unaanzia nyumbani. Ukianza kuchelewa utakuwa mdhaifu. Ila unaamka kwa mapema, hautakuwa mdhaifu. Kunywa kahawa, hautakuwa mdhaifu. Kufanya kazi kwa wakati, hautakuwa mdaifu.

Kitendo cha wema, nimewahi kufanya maishani, ni huwa natembelea watoto wasio kujiweza mara kwa mara, huwa natembelea katika vituo vyao, nawapelekea nguo, nawapelekea chakula, na kuwajali, hilo ndiyo wema ambao mimi hufanya.

Chakula cha jadi ninchokipenda ni chakula ambacho kinaitwa ugali na samaki. Ugali na samaki imeliwa tangu zamani na ma wavyele wetu. Na kila mtu kwetu, kila mtu katika historia ya kwetu wamewai kula. Na pia mimi ni chakula ambacho nakipenda hadi sasa. Hata kama walikula jadi pia mimi nakula sasa.

Kina chofanya nifurai sana nikupendwa Mina penda kupendwa nani kipendwa vizuri mimi wanu na furai sana Mana mapenzi ni kitu chamaana sana Mana hufanya mtu Ayisi vizuri na ayisi anapendwa na atamani sana kupendwa Kinachofanya nifurai sana nikupendwa.

Hali ya hewa leo, kuna juwa jamani, kuna juwa sana, jua limetokea, na kuna joto, mana ni januari, lazima kukue na joto, na ni satane ya subuhi ila juwa limewaka kuwaka, hadi hamuna yule alie kuwa na sweta, na sipendi hali ya hewa hii, miupenda baridi baridi ila akuna kitu cha kufanya ila kungoja tuu, kitu nezafanya tu ni kuenda kuogelea ili kupunguza joto.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuongele shana na kwa kusema mamu matukio ambayo tumekua na ayo kabla tuonane. Ndiyo huwa inatukutanisha kwa ukaribu na pia chakula na pia tuene mahali na tujivinjari. Ndiyo huwa huko ndiyo muda ambao huwa tunatumia na familia yangu. Hwa mzuri simbaya.

Malengo ambayo ni nayo kwa kazi yangu, ninataka kazi yangu inuke katika kiwango kingine, ambacho ni kiwango cha ju Kwa mana nimekua nikona wafanyi kazi wengi, ila naitaji pia hao kuwaongezea mshahara. Kwa kufanya hivo, naitaji kutia bidii zaidi na kuleta manguo zaidi ili watu wanunue na kazi yango inuke.

Napenda keki ya matunda keki ambayo imetengenezwa na matunda mbalimbali Ndiyo keki ambayo nayopenda na keki ambayo haina sukari mingi keki ya ambayo ikona sukari mingi huwa hainipendezi. Ndio maana napenda keki ya matunda maana sukari ya matunda ni sukari yenyewe Si sukari ya makemikali.

Huwa na shughulikia makosa yangu kazini. Kwanza kama ni kosa ambalo nimelifanya nalikubali. Na kama nimefanyia mwenzangu ama mkubwa wangu naomba msamaha. Baada ya kuomba msamaha na lrekebisha maana kuelewana kutoelewana ndiyo chanzo cha vita. Ila kuelewana ni vizuri sana na kuomba msamaha.

Mimi na marafiki wangu ni mashabiki sana wakutembea kaunti mbali mbali katika nchi yetu. Na baada ya kutembea sisi huwa tunapenda kupanda milima. Tumepanda milima mbali mbali, tumepanda Menengai Crater, tumepanda Mount Kenya, na kisha tukapanda kilimanjaro na tunapanga tena kuenda katika milima mingi mingi.

Huwa na charge kifaa changu maramoja kwa siku. Mana kifachangu ni orijinali. Na huwa inaweka moto masaa shirini na nne. Ndiyo mana huwa naweza kuchaji simu maramoja tu kwa siku na itaweka moto hadi mnamu wa jioni.

Jambo moja mbalo napenda kuhusu mtaa wangu, mtaa wangu ukona umoja na ushirikiano. Iwapo unaeza shirikiana nao kwa furaha, unaeza shirikiana nao kwa huzuni. Palipo na furaha uwa tunasherehekea pamoja na palipo na huzuni huwa tunakuwa pamoja na tunasaidiana. Hivyo ya ndivyo ambavyo mtaa wangu ukona umoja.

Wakati wa mapumziko kazini sana sana mimi huwa naingia mtandaoni Niangalie kile ambacho sijaona nifurahi furahi nisome mazungumzo ndiyo nifurahi ama nile kati ya hizo mbili nile ama niingie mtandaoni.

Hua nakaa hadi muda wa saa tano. Sijai pitisha saa tano mie. Ikifika satano usiku mi hua naanza kuchapa usingizi. Ila siezi lala muda wa saa mbili, siezi lala muda wa saa tatu, mi huanza kulala muda wa saa tano.

Kwa mchana mara nyingi mi hua nala mchele. Mchele kwa kuku, mchele kwa nyama, mchele kwa viazi, mchele kwa maharage. Inalingana najihisi vipi siku hiyo. Kama naskia kula mchele kwa maharagwe ntala. Kama ni mchere mchele kwa kuku ntala. Inalingana ila ni huwa nala mchele sana sana mchana.

Mudawangu mwingi kama masaa ishirini na ishirini huwa natumia mtandaweni. Maana mtandaweni kwa sasa ndiyo karibu kila kitu changu. Ndiyo masomo yangu, ndiyo njia kupata maelezo na kila kitu ndiyo mtandao.

Mara mingi mi huwa nacheza na watoto. Kuna watoto wengi sana humu nyumbani. Ambao napenda kucheza nao. Maana ni wadogo wangu wazuri nawafunza maadili nawafunza mienendo na namna ya kucheza na wengine kwa uzuri. Ndiyo.

Kwa mtandaoni huwa nasomea habari kwa Instagram. Instagram hukuwa na habari mbali mbali. Ndiyo hapo ambapo naposomea habari. Sana sana Instagram kwa mahali inaitwaNairobi Gossip. Hapo ndipo huwa nasomea habari mbali mbali.

Ndio navaa saa maana wakati wangu ni wa muhimu sana na kwa kuvaa saa huwa nawakilisha wakati wangu na huwa kila mara napochelewa naangalia tu mkono na huwa sipotezi masaa. Ukiwa na saa ni jambo la muhimu sana maana hukusaidia na wakati wako.

Muda wangu kazini mi hujishugulikia kwa kuandika chini na kwa kupanga muda wangu muafaka. Huwa naangalia kazi ambazo nikonazo na muda ambao uneza chukua. Huwa napanga kila kazi na muda wake. Na muda ukifika wa kufanya kazi, huwa nafanya kazi, huwa silegei. Ndiyo.

Natumia data ya simu, maana wifi, wifi inahitaji pesa nyingi sana kuweka ila data, data hahitaji pesa nyingi na data iko Kila saa. Sa ingine wifi inezakata na isumbue ila data iko sawa sana.

Ndio, mimi ni mkulima pia, mimi niko na shamba kwa nyumba yangu, huwa nalima mboga, huwa nalima sukuma, nalima spinach, na nalima dania, vitunguu na nyanya. Pia mimi huwa na kuku, huwa mimi ni mfugaji pia, napenda kilimo, maana kilimo ni biashara.

Wakati inahitaji msaada kazini, ya aina yoyote, huwa anatafuta msaidizi aliye juu yangu, msaidizi kama mkubwa wangu, ndio mkubwa wangu ambaye huwa ananipea ruhusa, ndio huwa naomba usaidizi, huwa siendei watu wengine, naendea tu mtu mo, mtu moja.

Huwa napanga kazi zangu kulingana na wakati na kulingana na kazi ambayo natakikana nifanye. Maana kama ni kazi mingi sana huwa naiweka huwe huwa naiwekea muda mwingi. Kama ni kazi kidogo na iwekea muda kidogo. Ndiyo nisiweze kupoteza wakati na niweze kufanya kazi zote kwa wakati ufaao.

Mimi huu, nasherekea siku kuu, nimeenda kutembelea nyanya kijijini. Niko kijijini kwa nyanyangu, ndiko ambapo tunasherehekea siku kuu yetu. Nyanyangu, ametuandalia mapochopocho, kama kuku, nyama, ugali, chapati, dengu. Ametuandalia mlo mwingi sana.

Jukumu la uongozi, ndio, napenda kuongoza sana, maana nina uongozi mzuri ambao huu ni kiongoza timu yoyote, lazima ifike mbali, ama ni kiongoza kitu chochote, lazima kiende mbali. Ndiyo maana mimi jukumu ambalo nalipenda zaidi ni kuongoza, kwa maana mi huwa naongoza kwa busara.

Ningependa kujifundisha kuendesha gari. Nina tamanio kubwa la kujua jinsi ya kuendesha gari. Maana wavile wangu, ndugu zangu, wote wanajua kuendesha gari, wote wanaleseni. Ila mimi sina leseni, ndiyo maana nataka kujua kuendesha gari. Ndiyo nipate leseni na nipate gari langu.

Masomo yangu naeza kufanya mimi husomea udaktari na nilichagua njia hii kwa maana siupendi kona watu wakiumia na sipendi kuona watu wakiteseka. Nikaamua nitasaidia kwa upande wa udaktari na niokoe maisha ya watu. Na kinachokipenda zaidi kuhusu udaktari ni kuwa, udaktari ni faida kubwa kwa maisha kwa maana imenisaidia, ikona pesa na pia unawasaidia watu. Ndiyo, changamoto ni nyingi, kuchukiwa, nini, ila kungangana tu na kazi, ndiyo, ndiyo lengo langu.

Ndiyo, napenda kuimba sana, mi napenda kuimba nyimbo za sifa, nikiimba nyimbo za sifa huwa naimba vizuri sana, huwa naimba kanisani, huwa naimba kwenye sherehe, huwa naimba hadi shuleni. Nilianzia kuimba nilipo kuwa mchanga sana, umri wa miaka kumi na miwili, na hadi sasa naimba.

La hasha, mimi si mtu wa kuchelewa. Sipendi kuchelewa na sipendi kuona mtu akichelewa. Maana wakati ni wa muhimu sana na wakati ni kila kitu, wakati ni thamani na wakati ni pesa. Unapopanga wakati wako vizuri, hautajipata ukichelewa. Maana pia ukichelewa, unaharibu vitu vingi sana.